Uzoefu wangu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni pale nilipo shirikiana na timu katika mradi mgumu wa kikazi. Nilijifunza jinsi ya kushirikiana na wenzangu kugawana majukumu na kushugulikia changamoto kwa haraka bila kuacha kazi ikichelewa. Zaidi ya hapo, uzoefu huo ulinifundisha umuhimu wa kujifunza kwa bidii, kuwa mumakini na kushugulikia changamoto kwa subira. Niligundua pia kuwa kuwasikiliza wengine na kuzingatia maoni yao kuna rahisisha kazi na uongeza ubunifu wa timu. Kwa ujumla uzoefu huu, ulinifundisha kuwa mtu aliye jipanga mwenye nidhamu na anaye jua kushirikiana na wengine. Jambo ambalo limekua msingi wa mafanikio yangu kazini na maisha ya kila siku.

Mimi napenda kuwa mahali palipotulivu, safi na penye mazingira ya kupendeza. Napenda sehemu zenye hewa safi, miti na mandhari mzuri kwa sababu hunifanya nijiskie huru na mwenye amani ya moyo. Mahali pa aina hiyo hunisaidia kufikiria vizuri na kupumzika bila msongo wa mawazo. Napenda pia kuwa mahali penye watu wachache na kelele kidogo, ili niweze kufanya kazi au kusoma kwa umakini. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kuwa sehemu zenye watu wachangamfu na burudani, hasa nikiwa na marafiki au familia. Kwa ujumla, napenda kuwa mahali panaponipa utulivu, faraja na furaha na kunifanya nijisikie huru kuwa mimi mwenyewe.